Wakati wa likizo ninajitahidi kujistawisha kwa njia mbalimbali ili nipumziki na pia niweze kuongeza maarifa. Kwanza, ninatumia likizo kwa mda wa kupumzisha akili na mwili. Nafanya shughuli kama vile kutembea kukimbia kidogo kusikileza mziki au kusoma vitabu vinavyo nivutia. Hii hunisaidia kurudisha nguvu baada ya kipindi cha kazi au masomo. Pili, ninahitaji kujifunza kitu mpya. Hii inaeza kuwa nina jifunza ujuuzi mpya kama kupika mapishi mapya, kutumia teknolojia au kuendeleza kipaji kama kuimba, kuandika au kuchora. Likizo hunipa muda wa kujiboresha bila haraka. Tatu, natumia muda huu na familia na marafiki, kushirikiana nao, kuzungumza na kucheka, hunijenga kihisia na hunifanya nijisikie kudhaminiwa mahusiano mazuri ni sahemu muhimu ya kujistawisha. Pia, ina nisaidia nijiulize nimefanya nini vizuri wapi nahitaji kuboresha, na naweka malango mapya kwa kipindi kinachofuata, hii hunisaindia kukua kibinafsi.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza kabisa huamka na kuchukua muda mfupi wa kutulia. Nafanya pumzi ndefu na nashukuru kwa siku mpya. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mawazo chanya. Baada ya hapo hujitayarisha binafsi. Ninanawa huso napiga mswaki na wakati mwingine kunyoosha mwili kidogo ili kuondoa usingizi. Hii hunipa nguvu na kuamsha mwili. Kisha, ninakula kiamshakinywa chepesi au chai na maji ili kuuupa mwili nguvu za kuanza siku. Wakati mwingine husikiliza mziki laini au habari fupi. Mwisho, huwa napanga mambo ya siku hiyo, kujikumbusha majukumu muhimu au kuweka malengo madogo ya siku. Hii hunifanya nijisikie nimejipanga na tayari kukabiliana na shughuli za siku. Asubuhi, najikumbusha majukumu muhimu. Asubuhi, kwangu ni muda wa kujitayarisha kimwili na kiakili ili siku ianze vizuri.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano. Ninaupenda kwa sababu una ladha nzuri na pia ni wenye afya. Mkate wa ngano una nyuzinyuzi mingi. Hivyo hunisaidia mmeng'enyo wa chakula na hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu. Hii ni nzuri sana hasa. Hasa wakati wa kufungua kinywa au ninapokuwa na shughuli nyingi. Pia ninapenda mkate huu kwa sababu unaenda vizuri na vitu mingi. Unaweza kula na chai, maziwa, asali, au hata mayai. Ladha yake si kali sana ni laini na inafaa kwa watu wa rika zote. Mkate wa ngano ni chaguo langu kwa sababu unaunganisha afya ladha na urahisi wa kupatikana. Pia ninaupenda mkate huu jinsi unavyoweza kutumika katika vyakula vingine. Unaweza kula kwa kiamshakinywa hata kufanya mkate huu ni rahisi na ni ladha tele. Ni chakula cha kila siku ambacho kinafanya mtu ajisikie nyumbani na kipo kwenye maisha ya kawaida bila kuwa na ugumu wowote. Mkate huu si chakula tu bali ni mchanganyiko wa ladha, afya na urahisi wa maisha.

Mwezi ninaupenda za hindi ni mwezi wa disemba. Ninaupenda mwezi huu kwa sababu unambatana na siku za likizo na sherehe. Ni wakati wa familia kungana, kushehekea na kushirikia na nafuraha. Hali ya hewa pia maranyingi huu wa nzuri, si joto sana wala paradikali. Jambo linalofanya shuguli za nje kuwaza kufuraisha. Mwezi huu pia unipa hisia ya kufikiria na kutathmini mwaka. Hu ni wakati mzuri wa kukumbuka mafanikio, changamoto nilizopitia na kueka malengo mapia ya mwaka hujao. Hii unisaidia kuanza mwaka mpia nikua na mtazamo chanya na moyo wa shukrani. Pia mara nyingi kuna mapambo, ta na rangi nzuri, mitahani na nyumbani. Jambo linalohongeza furaha na hamasa ya maisha. Disemba situ mwezi wa shere, pali pia ni mwezi wa hamani, furaha na matarajio mapia.

Kwanza, hewa ya leo inaonanisha ya kuwa na mchanganyiko wa jua na mawingu. Pili, hali ya hewa ni angalau ya wastani. Tatu, nimevaa shati ya mikono mifupi au fulana kwa mchana kwa sababu ya joto. Jezi nyepesi au sweta nyepesi kwa sababu inakuwa na baridi kidogo. Kofia na miwani ya jua kwa mchana ikiwa kuna jua kali. Nne, ninapenda hali hii ya hewa. Ninaipenda hali hii ya jua na mawingu pamoja kwa sababu inafanya iwe rahisi kufanya shughuli nje bila mvua kubwa. Baridi kidogo usiku ni nzuri kwa usingizi mzuri. Katika hali hii ya hewa, ninapenda kutembea nje au kuenda bustani. Ninapenda kukaa na marafiki nje kwa starehe kidogo. Kufanya mazoezi ya nje kama kutembea kwa miguu. Hali hii ya hewa ni wastani na inanifaa sana kwa shughuli hizi.

Kila siku ninapendelea kutumia usafiri wa umma, hasa matatu kwa sababu ni rahisi kupatikana na una gharama nafuu. Matatu hunipeleka sehemu nyingi bila shinda, hasa maeneo ya mijini na hunisaidia kufika kazini au shuleni kwa wakati. Wakati mwingine, ningechagua kutembea kwa miguu kama safari si ndefu, kutembea hunisaidia kupata mazoezi ya mwili, kupumua hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, kama nina haraka au nina mizigo, ningeweza kutumia pikipiki kwa sababu ni ya haraka na inaweza kupitia sehemu zenye foleni. Kwa safari maalum au ndefu, ningetumia gari au basi. Hasa ninapohitaji faraja zaidi au kusafiri umbali mrefu. Ningechagua njia ya kusafiri kulingana na umbali wa safari, gharama, mda, niliyokua nao, usalama na hali ya hewa.

Kipaumbele kikubwa kazini upande wa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa ujumbe unaeleweka vizuri kwa wakati na kwa heshima. Kwanza uwazi wa mawasiliano ni jambo la msingi sana. Kila mtu kazini anapaswa kuelewa majukumu yake. Malengo ya kazi na matarajio ya waajiri au timu. Mawasiliano wazi hupunguza makosa na utanganyiko. Pili, kusikiliza kwa makini. Ni kipaumbele muhimu. Mawasiliano si kuzungumza tu bali pia kusikiliza maoni, changamoto na mapendekezo ya wengine. Kusikiliza husaidia kujenga heshima na mshikamano. Tatu, heshima na lugha nzuri pia ni muhimu sana. Kuongea kwa andabu, kutumia maneno sahihi na kuheshimu tofauti za watu hujenga mazingira mazuri ya kazi kuimarisha mahusiano. Nne, mawasiliano ya wakati mwafaka. Taarifa muhimu zinapaswa kutolewa mapema na kwa njia sahihi. Mawasiliano ya kuchelewa yanaweza kusababisha matatizo au kuchelewesha kazi. Pia kutoa na kupokea mrejesho. Kwa njia chanya ni kipaumbele. Mrejesho mzuri husaindia kuboresha utendaji bila kuvunja moyo wa mfanyakazi.

Kwa kazi yangu, nina malengo kadhaa muhimu yanayoniongoza kila siku. Kwanza, lengo la kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora wa hali ya juu. Nataka kazi ninayofanya iwe sahihi ya kuaminika na yenye matokeo mazuri ili ichangie mafanikio ya kampuni. Pili, nina lengo la kuongeza ujuzi na maarifa yangu kila wakati. Ninapenda kujifunza mambo mapya kazini, kupata mafunzo na kujiendeleza kitaaluma ili niwe bora zaidi kuliko jana. Tatu, ninakusudia kujenga mahusiano mazuri kazini, ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri na wenzangu na wakubwa kazini ni muhimu sana kwangu kwa sababu kazi nzuri hufanyika kupitia timu imara. Nne, nina lengo la kupandishwa cheo au kupewa majukumu makubwa zaidi. Kulingana na uwezo wangu, hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuwajibika zaidi. Tano, kuchangia mawazo mapia na hubunifu kazini. Napenda kusaidia kutatua matatizo na kuboresha mifumo ya kazi ili kuongeza ufanisi. Malengo yangu kazini ni kuwa mfanyikazi mwenye mchango anayekua kila siku na yejivunia kazi yake.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Asubuilhi hlakili huwa tulivu na makini. Hivyo ni rahisi kupanga kazi za ziku na kufanya maamuzi sahihi. Katika muda huu, nina uwezo mkubwa wa kuzingatia kazi bila kuchoka haraka na kufanya kazi zinazohitaji kufikiri kwa kina au umakini mkubwa. Pia, asubuhi kuna vurugu chache. Simu na mazungumzo huwa machache. Jambo hili linanisaindia kumaliza kazi nyingi kwa wakati. Hii hunipa mwanzo mzuri wa siku na motisha ya kuendelea kufanya kazi nyingine baadaye. Kujua muda ninaofanya kazi vizuri, hunisaindia kupanga ratiba yangu kwa ufanisi, kuongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, ninafanya kazi nyepesi zaidi kama kupanga kazi kusahisha makosa na kujibu ujumbe. Huu ni muda mzuri wa kumalizia pia kujichosha sana.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni baiolojia nalipenda somo hili kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha na viumbe hai. Kuanzia binandamu, wanyama handi mimea. Somo hili linaeleza jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi kama mfumo wa upumuaji, mmeng'enyo wa chakula na mzunguko wa damu. Jambo lilo nifanya nijisikie karibu sana na sayansi. Pia, baiolojia ilikuwa ya kuvutia kwa sababu majaribio ya vitendo. Kufanya majaribio darasani au katika maabara kulinifanya nijifunze kwa kuona na kufanya si kusoma tu vitabuni. Zaidi ya hapo nalipenda somo hili kwa sababu lina matumizi ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku kama afya, lishe, kilimo na mazingira. Linanisaindia kufanya maamuzi bora kuhusu afya yangu na kutunza mazingira. Kwa ujumla, baiolojia ni somo linalochanganya maarifa, vitendo na uelewa wa maisha. Ndio maana ni somo langu la sayansi ninalo lipenda zaidi.

Ndio, ninavaa miwani. Miwani ninayovaa inanisaidia kuangalia vizuri. Hasa wakati wakusoma maandishi madogo madogo au katika utumizi wa kompyuta. Bila miwani, macho yangu hujichosha haraka na ninaweza kupata maumivu ya kichwa. Pia, miwani hunisaidia kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali wa jua au mwonga wa bu unaotoka kwenye simu na kompyuta. Hii inafanya kazi zangu au masoma yangu kuwa rahisi na mazuri. Zaidi, miwani pia ni sehemu ya mtindo wangu. Ninapovaa miwani yenye rangi au muundo mzuri huwa naonekana vizuri na kujisikia kujiamini zaidi. Kuvaa miwani kwangu ni mchanganyiko wa afya ya macho, urahisi wa kuona na pia mtindo wa kibinafsi. Pia ninavaa miwani kuona kwa uwazi zaidi, kupunguza uchovu wa macho na pia katika kulinda macho yangu.

Mimi upenda za hindi chakula kisicho na mafuta. Kwanza, chakula kisicho na mafuta ni chenye hafya kwa mwili. Kina nisaidia kudumisha uzito mzuri, kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na matitizo ya ini. Pili, chakula hiki maranyingi ni raisi kutengeneza na kime pendeza kwa latha ya hasili. Kama mboga za majani, matunda na samaki waliopikwa vizuri. Hii ufanya niwe na nguvu bila kuhisi uzito na uchovu. Tatu, chakula kisicho na mafuta uchangia hafya ya muda mrefu. Kwa kula chakula hiki, kilicho bora na kidogo mafuta, ninajenga hafya bora kwa siku sijazo na kupunguza matatizo ya kihafya. Chakula kisicho na mafuta ni chaguwo nzuri kwa hafya, nguvu na mwili ulio himara. Hata hivyo, mara nyingine napenda mafungu mandogo mandogo yenye ladha nzuri lakini sikila siku ilikuwepuka madhara ya kiafya.

Napenda kwenda madukani asubuhi, hasa mapema. Asubuhi maduka huwa hayana msongamano mkubwa. Hivyo ni rahisi kutembea, kuulizia bei na kuchagua bidhaa kwa utulivu bila kusukumana. Hii hunifanya nifanye maamuzi mazuri kwa haraka. Asubuhi, wauzaji wengi huwa wako tayari na wenye subira. Na bidhaa huwa bado mpya na zimepangwa vizuri. Kwa maduka ya vyakula kama mboga na matunda, asubuhi ndiyo muda bora kwa sababu bidhaa huwa bado ni safi. Sababu nyingine ni kwamba asubuni nina nguvu na akili iliyo makini. Naweza kupanga vizuri ninachohitaji, kulinganisha bei na kuepuka kununua vitu visivyo vya lazima. Kwenda madukani asubuhi hunipa urahisi, utulivu na matumizi bora ya pesa.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa umakini mkubwa kwa sababu taarifa binafsi ni muhimu sana. Situmi taarifa nyingi binafsi mtandaoni. Huepuka kuweka hadharani vitu kama namba ya simu anuani au taarifa za kifedha kwenye mitandao ya kijamii au tovuti zisizo aminika. Na tumia nywila imara. Nywila zangu huwa na mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalum. Pia situmi nywila moja kwa akaunti zote. Na washa uthibitisho wa hatu wa mbili. Pale inapo wezekana, jambo hili huongeza usalama kwa sababu hata kama mtu anapata nywila, bado anahitaji uthibitisho wa ziada. Na kuwa makini na vihungo na barua pepe. Sibufi linki zisizo julikana wala kufungua ujumbe unaoshukiwa. Kwa sababu mara nyingi utumiwa kwa undanganyifu. Na sasisha programu na kifa changu mara kwa mara. Sasicho husaidia kuziba mianya ya kiusalama inayoweza kutumiwa na wahalifu mtandaoni. Na kagua mipangiliwa ya faraga kwenye mtandao wa wakijamii ili kuthibiti nani anaweza kuona au kutumia taarifa zangu.

Wakati wa mgogoro na mtu, ninafanya mambo kwa utulivu na kwa busara ili kutatua tatizo bila kuharibu mahusiano yetu. Kwanza, natulia kwanza, ninajitahidi kuthibiti hisia zangu na kutofanya uamuzi kwa haraka kwa ghafla. Hii husaidia kuona hali kwa uwazi badala ya kuchukua hatua kwa hasira. Pili, kusikiliza upande wa pili najaribu kusikiliza maoni ya mtu mwingine kwa makini. Kuelewa sababu ya mgogoro na kuona tatizo kutoka mitazamo tofauti tofauti. Hii huunda msingi wa suluhisho lenye heshima. Tatu, kuzungumza kwa heshima. Inajieleza bila kuwashiria kilaumu au kuhusisha hisia hasi. Badala ya kusema wewe umenifanya naweza kusema nimehisi hivi kwa sababu. Hii husaidia mtu mwingine kusikiliza bila kujihisi kutishwa. Nne, kutafuta suluhisho pamoja. Baada ya kushindana au kulala mgongano najaribu kushirikiana kutafuta njia ya kuelewana. Hii inaweza kuwa kutiliana saini, kutoa kapromini, au kupanga hatua za kurekebisha tatizo hilo. Tano, kuwacha kiburi kando. Ninajua mgogoro hauhitaji mshindi bali matokeo yenye amani na ushirikiano. Hivyo napendelea kuweka mahusiano mbele ya ushindi wa haraka. Kwa ujumla nashughulikia mgogoro kwa utulivu, mawasiliano ya heshima na mtazamo wa suluhisho. Jambo linalonisaidia kuhifadhi mahusiano na amani ya ndani.

Kupanda milima ni shughuli nikipanda mlima, mwili unafanya mazoezi mazito, lakini akili inapata utulivu kwani mazingira ya mlima mara nyingi ni tulivu na mzuri. Kwa mfano ninapofika kileleni ninahisi kupumua vizuri zaidi kuona upeo wa dunia chini yako na mara nyingi kuona hisia ya kufanikisha jambo gumu. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia kwani kila hatua unapoipita ni mafanikio ya pamoja. Ninapopanda milima, ninaweza kupata afya ya mwili. Kupanda milima ni mazoezi makali kwa miguu, mabega na misuli ya mgongo. Husaidia kuongeza stamina na kuboresha moyo na mapafu. Inachoma kalori nyingi, hizi ni nzuri kwa kudumisha uzito unaofaa. Afya na akili ya hisia. Madhari ya milima husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hisia ya kufanikisha hatua ngumu inakuinua morali na kuongeza kujiamini. Ninapo kuwa mbali na kelele za mji. Akili hupata utulivu na unakua na muda wa kutafakari. Kujihusisha na jamii. Kupanda milima kwa kikundi. Kuna imarisha uhusiano na marafiki na familia. Ninaposhirikiana kufanikisha changamoto ya milima inanikuza ushirikiano na uvumilivu. Pia ninaweza kuelewa mazingira, ninapata fursa ya kuona wanyama na mimea ya asili, jambo hili huongeza uelewa na umuhimu wa kuhifadhi mazingira.

Ndio, napenda kupiga picha. Kupiga picha, unanipa fursa ya kushika kumbu kumbu za wakati maalum na kuonyesha urembo unaonizunguka. Kwa mfano, napenda kupiga picha za asili kama milima, maziwa, au maua, kwani zinanifanya nijihisi, nina amani, na huru. Pia napenda kupiga picha za watu hasa wakati wa sherehe au hafla kwani picha hizi zinahifadhi hisia na tabasamu ambazo zinaweza kuangaliwa tena baadaye. Kupiga picha pia ni njia ya ubunifu. Ninaweza kujaribu mwanga tofauti, pembe na rangi ili kuunda picha inayovutia. Zaidi kupiga picha kunanifunza kuwa makini na maelezo madogo. Kila kitu ni muhimu hutoka kwa muundo na mandhari wenye uso wa mtu anaye unayepiga picha. Pia urembo wa mazingira, ubunifu na mazoezi ya akili. Kupiga picha kunawezesha kujaribu mitazamo tofauti, mwanga na ulinganifu. Hii inaendeleza ubunifu wangu na uwezo wa kuona vitu kwa namna mpya. Kujifunza uvumilivu. Mara nyingi picha nzuri huchukua muda nahitaji kusubiri mwanga mwafaka, sehemu tulivu wakati sahihi wa kumsoma mhusika, hii hujenga uvumilivu na umakini. Kushiriki na kuhamasisha pia, picha bora inaweza kushirikishwa na wengine, ikawa njia ya kueleza handithi au kushiriki uzoefu wako na ulimwengu. Kwa mfano, picha ya wanyama pori au maisha ya kila siku, inaweza kufundisha au kuhamasisha wengine.

Ninapo hisi kuhusu tathmini za kazi, mara nyingi na hisi mchanganyiko wa hisia. Kwanza, msukumo na motisha. Tathmini nzuri hunitia motisha. Inanifanya ni hisi kwamba kazi yangu inathaminiwa na ninaelekea kwenye maendeleo zaidi. Pia, hunifanya nijitahidi kazi na kuboresha ujuzi wangu. Pili, mfahamu wa mahendeleo. Tathimini za kazi uniwezesha kuona nisehemu gani nimeimara na nisehemu gani inahitaji kuboreshwa. Hii ni muhimu kwani huonyesha hatua halisi za kujifunza na kukua kitaaluma. Tatu, shinda au wasiwasi. Wakati tathimini ni hasi au kuna maoni mabaya inaweza kuleta wasiwasi kidogo. Lakini hii ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Ikiwa tu mtu anachukua maoni, hayo kwa jiachanya. Nne, hisia ya uwajibikaji. Tathmini hunitia hisia kwamba lazima nisimame kwa kazi yangu na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Inajenga uwajibikaji na nidhamu kazini. Kwa ujumla, tathmini za kazi zinaweza kuniletea msukumo, muongozo na changamoto. Hata zile sisizo mzuri ni muhimu kwa ukuwaji wa kibinafsi na kitaalumu.

Niliamka asubuhi saa kumi na mbili unusu. Niliamka kwa utaratibu, nikiwa na mwanga mdogo kwenye chumba changu ili usiku usiendeje kushusha usingizi kidogo. Nilihisi mwili wangu bado umechoka kidogo lakini niliweza kuamka kwa hisia nzuri ya kuanza siku mpya. Kitu chakwanza nilichokifanya ni kuosha uso na kusafisha meno. Baada ya hapo nilikunywa glasi ya maji ili kuamsha mwili na kuongeza nguvu. Pia nilifanya mazoezi madogo ya kupanua mikono na miguu ili kuamsha misuli. Chakula cha asubuhi nilichokula nilikula mayai mbili yenye toast ya ngano na maji ya limau kidogo. Pia nilikunywa chai moto ili kuamsha akili na kunipa hisia ya faraja. Chakula hiki kilinipa nguvu ya kuanza kazi na kuendelea bila uchovu wa haraka. Nilienda kazini baada ya hapo. Nilipanga kila kitu nilichohitaji kwa kazi kama vile simu kompyuta na kazi za nyumbani kwenye eneo lililo sawa na utulivu. Nilianza kazi zangu za asubuhi kwa kupanga ratiba kusoma barua pepe na kupanga majukumu ya siku mzima hisia za asubuhi. Asubuhi hii nilijihisi vizuri sana nilikuwa na amani na hisia ya furaha ya kuanza siku mpya. Nilijihisi tayari kushugulikia changamoto za siku na hii kwa mwendo mzuri na mtazamo chanya.

Nimewai kusafiri mahali pazuri, sehemu hiyo hilikuwa ni pwani ya Dihani, Kenya. Kitu kilicho nifanya nipende mahali hapo ni mazingira yake yakuvutia. Mchanga mweupe lahini, maji ya samawati yenye huwazi na miti ya michungwa na mianzi inayotoa kivuli kizuri. Nilifurahia sana kupumzika kwenye pwani, kuogelea na pia kutembea mchana na jioni. Huku ni kifurahia upepo wa bahari. Pia nilipenda mlima Kenya kwa sababu ya mandhari yake na kupendeza. Miti minene na hali ya hewa baridi yenye utulivu. Hapo nilifurahia kupanda milima kidogo. Kuona wanyama pori na kuchukuwa picha za hasili. Kila sehemu nilizotembelea ziliniletea furaha tofahuti tofahuti. Pwani hilinipa utulivu na starehe. Uku milima ikinipa changamoto na mshangao wa asili.

Mwandishi ninaye penda sana ni Chinua Achebe. Hasa kwa kitabu chake cha Things Fall Apart. Kila wakati ninaposoma kazi yake, ninavutiwa na jinsi anavyoweza kuelezea maisha ya jamii ya kiAfrika kabla na baada ya kuwasilishwa kwa wakoloni. Anachukua hadithi za kila siku, tamanduni, mila na desturi. Kisha kuziweka kwa maneno yenye nguvu yenye hisia na yenye mafundisho. Ninapenda pia jinsi Achebe anaviunda wahusika kila mmoja ana historia yake, ndoto zake na mapambano yake ya ndani. Kwa mfano, mhusika mkuu okonko ni mfano wa mtu anaye jaribu kuhifadhi heshima yake na familia yake. Lakini pia anakabiliana na changamoto zinazo msogelea kutokana na mabadiliko ya kijami. Hii inafanya hadithi kuwa hai na inakufundisha mambo mengi kuhusu maisha, uongozi na husiano wa jamii. Zaidi ya Achebe.

Ninapenda kujifunza kwa njia ya mchanganyiko kulingana na aina ni jambo lenyewe kwanza kwa kusoma. Kusoma vitabu makala au maandishi mafupi hunisaidia kuelewa kwa kina hasa mada zinazohitaji kufikiri kwa makini pili kwa kuhuliza na kujadili maswali na mazungumzo hunisaindia kuona mitazamo tofauti na kukumbuka vizuri zaidi. Tatu kwa vitendo au kujifunza kwa kufanya. Nikijaribu mwenyewe kama kufanya mradi mdogo au zoezi hueleweka haraka na hubaki ya akilini nne kwa kusikiliza na kutazama kama vile video mihadhara au maelezo ya sauti husaidia hasa kwa mambo ya vitendo au ubunifu mwisho kwa kufudishia wengine. Nikielezea mtu jambo nalielewa zaidi mimi mwenyewe zaidi ya hayo yote napenda kujifunza kwa hatua ndogodogo kwa kuunganisha ninachojifunza na maisha ya kila siku, hivyo ndivyo kujifunza kunakuwa kwa kufurahisha na kwa kudumu.

Tabia ninayopenda sana kwa wengine ni uaminifu unaochanganywa na heshima mtu anapokuwa mkweli lakini bado anajali hisia za wengine hilo hunigusa sana pia ninapenda kuona tabia zifuatazo kujali na huruma mtu anayejua kusikiliza na kujali bila kuhukumu huleta amani na kuaminika kirahisi. Unyenyekevu, watu wanaokubali hawajui kila kitu na wako tayari kujifunza hunivutia sana. Bidii na uwajibikaji, mtu anaesimama na majukumu yake, hata bila kusukumwa, huonyesha ukakamavu. Moyo wa kushukuru, kuthamini yaliyo madogo huonyesha akili na kuridhika. Mtazamo chanya hata wakati wa changamoto mtu anayejitahidi kuona suluhisho huleta nguvu kwa wengine kwa ujumla napenda watu anaofanya wengine wajisikie salama kuheshimiwa na kuthaminiwa wanapokuwa na.

Ninapendelea baridi. Baridi hunipa hali ya utulivu na faraja inafanya akili iwe tulivu na kunisaidia kuzingatia vizuri kazi au mawazo. Pia napenda jinsi baridi inavyoruhusu kujisitiri vizuri kama kuvaa sweta au kujifunikia blanketi kunaleta hisia ya usalama na starehe. Baridi hunifanya nipende vitu vidogo vinavyopasha moyo kama kunywa kinywaji cha moto. Kukaa ndani kwa utulivu au kusoma vitabu bila usumbufu. Napendelea baridi si kwa sababu ya hali hewa tu bali pia kwa hisia ya mtindo wa maisha unaoletwa nayo Baridi hunipa nafasi ya kutulia na kufikiria kwa kina. Ni rahisi kupanga mawazo kusoma au kufanya kazi bila kuhisi uvivu unaokuja na joto kali. Baridi pia hunifundisha ufumilivu na maandalizi. Najifunza kujisitiri vizuri kupanga muda wangu vizuri na kujali afya yangu. Hali hii hunifanya nijisikia nipo kwenye hudhibiti wa siku yangu. Baridi huleta hali ya ukaribu na faraja kukaa karibu na watu kushiriki mazungumzo ya kina au kufurahia vitu ndogo kama chai ya moto supu na kukaa kimya bila pressure kwa hivyo kwangu mimi baridi si hali ya hewa tu ni mazingira yanayokuza utulivu umakini na amani ya moyo.

Ndiyo ninapenda kula popcorn popcorn hunivutia kwa sababu ni vitafuno rahisi lakini vinavifurahisha kwanza ni nyepesi unaweza kula bila kujisikia mzito sana hasa kama haijiawekwa mafuta mengi pia ni vitafuno vinavyofaa kwa mda wa kupumzika kama kuangalia filamu kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki napenda popcorn kwa ladha tofauti tofauti popcorn ya chumvi hunipa ladha ya kawaida inayoridhisha popcorn ya siagi huleta harufu nzurii na hisia ya kujipata raha wengine hupenda hata ya pili pili kwa kupadilisha ladha kihisia popcorn hunikumbusha wakati wa starehe na furaha hakuna haraka hakuna msongo ni muundo wa kujifurahisha tu pia ni vitafuno vinavyoweza kushirikiwa hivi huongeza mazungumzo na ukaribu kati ya watu. Kwa ufupi napenda popcorn kwa sababu ni rahisi tamu kwa namna yake na huleta hali ya burudani.

Ninapo kosea kazini, ninajitahindi kuyashukulikia, makosa yangu kwa wazi, uwajibikaji na kujifunza bandala ya kuyaficha. Hivo ndivyo ninavyofanya mara nyingi, ninapo kosea, na kubali kosa mapema. Sitafuti visingizio, kukubali kosa hunijengea uaminifu na hunisaidia kulitatua haraka. Natafakari chanzo cha kosa, na kile kilicho sababisha. Je, ni haraka ukosefu wa taarifa au mausiliano duni natengeneza suluhisho. Naangalia nini kifanyike kurekebisha kosa hilo na kupunguza hatari zake. Najifunza kutokana nalo. Kila kosa nalichukulia kama somo la kuboresha ujuzi na utendaji wangu, nabandilisha mbinu. Kama ni kosa linaloweza kujirudia naweka mfumo au tahadhari ya kulizuia siku zijazo. Ninaomba msamaha inapo hitajika. Sioni aibu kuuliza au kushauriana. Kwa mtazamo wangu, makosa si mwisho wa uwezo, bali nisehemu ya ukuaji wa mafanikio. Kinacho jali ni jinsi, ninavyo kabili na ninacho jifunza baada yake.

Napenda kutumia muda wangu wa bure kwa njia zinazoniletea starehe maarifa na afya ya akili. Kwanza kusoma na kujifunza vitabu makala au utafiti mdogo unisaidia akili yangu kuendelea kufanya kazi za kunipanua ufahamu. Pili burudani na starehe kuangalia filamu kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo hunipatia raha na kunifanya nisahau msongo wa kazi. Tatu, kutembea au kufanya mazoezi. Hii ni njia nzuri ya kuboresha afya ya mwili na akili. Na pia hunifanya njisikie nipo vizuri. Nne, kuandaa mawazo au kuandika. Kujitaftia njia za kuandika au kupanga mawazo. Hunisaidia kutuliza akili na kuondoa hofu ndogo ndogo. Tano, kujenga mahusiano. Kwa na marafiki familia kuzungumza na watu wengine. Kunanifanya nijisikie mshirikiano na furaha ya pamoja. Kwa ufupi muda wa bure kwa kwangu una mchango wa furaha. Utulivu, ukuaji, ubinafsi na si kupoteza muda wangu pia hutafakari na kutulia akili wakati mwingine napenda kwa pekee yangu. Kufikiria mambo ya maisha kupanga siku sijazo au kutulia bila kelele. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwiano. Kuchora kupaka rangi, hii njia nzuri ya kuonesha hisia zangu kwa njia isiyo ya kawaida na pia hunisaidia kutuliza akili kujitoleana kuwasaidia wengine. Nikitumia muda wangu wa bure, kusaidia wengine kama kujibu maswali na kushirikisha ujuzi hunipa furaha na maana ya maisha. Kutembelea asili kwenda mashambani milimani au park nikaweka karibu na mazingira na kunifanya nijisikie amani na furaha. Kuangalia maendeleo yangu. Wakati mwingine napenda kuchunguza malengo niliyoweka. Kuona ni wapi nimefanikiwa na wapi ninahitaji kuboresha jambo linalonipa ari na motisha muda wa bure kwangu si starehe. Si tu starehe bali ni wakati wa kujijenga kiakili kimwili na kihisia ni wakati wa kujifunza kupumzika na kuungana na kila kinachonipa furaha ya kweli.

Programu ya simu ninayo itumia kila siku ni whatsapp kwa sababu nyingi muhimu mawasiliano ya haraka, napenda jinsi inavyo ni ruhusu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kwa ujumbe mfupi, picha, video na sauti haraka na kwa urahisi. Kazi na shirika mara nyingi hutumika pia kwa mawasiliano ya kikazi kama vile kutuma taarifa muhimu, kupanga mikutano na kushirikisha faili ndogo ndogo. Kufanya makundi ya elimu na maarifa kuna baadhi ya makundi ya kujifunza huwa habari ambazo hupatikana kila siku hivi kunisaidia kuboresha ujuzi na kupata taarifa mpya. Urahisi na urahisi wa matumizi Interface ni rahisi kutumia hakuna matatizo makubwa ya kufuata na inafanya mazungumzo kuwa ya haraka na yenye ufanisi kushirikisha hisia za na zawadi kidogo kupitia emoji sticker au picha, unaweza kwelezea hisia zako kwa njia ya ubunifu na rahisi jambo ambalo linaniburudisha zaidi. Whatsapp sio tu programu ya kutuma ujumbe ni chombo cha kuunganisha watu kushilikiana na kujifunza na kudumisha mahusiano ya kila siku.

Kwanza, nchi ambayo ningependa kutembelea ni Japan. Pili, ninapenda kutembelea Japan kwa sababu nimejisikia kuvutiwa sana na mchanganyiko wa utamadumi wa zamani na teknolojia ya kisasa. Napenda kuona jinsi mila za jadi zinaendana na maendeleo ya kisasa. Jambo ambalo si rahisi kuona kwenye nchi nyingi. Tatu, kitu ninachokisikia kuhusu Japan ni kuwa nilisikia kuhusu majimbo ya sakura na sherehe za msimu wa maua ambapo kila mwaka maelfu ya watu hukusanyika kuangalia maua yanayochanua. Pia nilisikia kuhusu hifadhi ya samurai na maboba ya koi ambayo ni sehemu ya utamaduni wa kipekee. Nne, ningependa kuona huko kwa sababu ningependa kutembelea miji mikubwa kama tokyo na kyoto, kuona misitu ya kijani, maegesho ya samurai na hustle na bustle ya teknolojia ya kisasa. Pia ningependa kugusa utamaduni wa chakula cha kienyeji kama sushi na ramen na kujionea masherehe ya jadi. Mwisho na ya tano hisia zangu ninapofikiria kuhusu safari hiyo ninahisi msisimko na kufurahia na furaha kubwa ni kama ndoto ya kuona tofauti ya dunia kuchanganya historia, teknolojia, mandhari mazuri na utamaduni wa kipekee. Pia nahisi amani na hofu kidogo ya kutembelea mahali jipya jambo la kawaida unapojua hujui mambo yote kwa ufupi, Japan ni nchi ambayo inahamasisha kufahamu, kuona na kujifunza na safari hiyo ingekuwa ni changamoto yenye furaha na kumbukumbu za maisha.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kina urahisi na utulivu. Kuta ziko na rangi ya njano nyepesi. Ambalo hutoa hali ya taa na furaha bila kuwa mkali sana. Rangi hii hunifanya nijisikie mtulivu na ninaweza kupumzika vizuri. Kitanda changu ni cha ka lwainda lakini kilicho na faraja kubwa. Chenye mandrasi laini na mapillow yenye usaidizi mzuri kwa shingo na mgongo. Hii hunifanya nijisikie kufurahia usingizi wa kina bila shida ya mgongo au usumbufu. Kutoka dirishani, ninaweza kuona bustani ndogo na miti, jambo linalonipa hisia ya amani, utulivu. Wakati mwingine pia huweka mwanga wa asubuhi mzuri, unoa inua ari ya siku yangu. Kitu kinacho, ninacho kipenda zaidi chumbani, ni pembe kidogo ya kusoma karibu na kitanda chenye taa ya joto na alafu ndogo ya vitabu. Hii huniruhusu kusoma kabla ya kulala, kupumzika na kufurahia muda wa kimya. Kwa ufupi, chumba changu ni nafasi ya utulivu, starehe na kujianda vizuri kwa usingizi na siku mpya.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana na ninaejisikia huru nikiwa nae. Jinsi tulivyokutana, tulikutana shuleni, mwanzoni tulikuwa tunasalimiana tu. Lakini baadaye tulianza kukaa pamoja darasani na kusaidiana masomoni. Taratibu urafiki ukakua bila hata kutambua. Mambo tunayoyafanya pamoja, tunapenda kuongea sana, kushirukiana mawazo na kucheka hata mambo madogo. Wakati mwingine tunasoma au kupanga mipango ya maisha na wakati mwingine tunapumzika tu kutembea kusikiliza mziki au kuangalia filamu pia tunasaidiana sana wakati mmoja ana wakati mmoja ana changamoto. Kinachomfanya kinachonifanya kuwa rafiki wa kweli ni kwa sababu ya huaminifu kusikilizana na kuwa pamoja wakati wa furaha na huzuni hukumu haraka, anasema ukweli kwa heshima na yupo hata pale mambo yanapokuwa magumu. Ningependa kusema nini kuhusu rafiki yangu. Ni mtu wa moyo mzuri, anayejali, na anayenifanya nijisikie nipo sawa jinsi nilibyo. Kwa rafiki wetu si wa manufaa tu bali wa kuelewana na kuheshimiana. Rafiki huyo ni kama familia niliyopata kwa bahati na ninathamini sana uwepo wake katika maisha yangu.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalam aliyedhibitishwa na mwenye ufanisi mkubwa katika eneo langu la kazi na kwa wakati mmoja kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Kuwa mtalamu wa kweli, ninataka kuwa na ujuzi wa kina, maarifa ya kina na uzoefu wa kutosha ambao unanitengenezea sifa ya mtu wa kuaminika. Hii ni muhimu kwa sababu inafanya kazi yangu iwe na dhamani kubwa kwa shirika la wateja. Kutoa mchango chanya kwa wengine, lengo langu si eti kufanikisha kazi binafsi, bali pia kusaidia wenzangu na timu kuwa bora zaidi. Napenda kuona watu wengi wakikua na kufanikisha malengo yao kwa msaada wangu, kuendelea kujifunza na kukua. Lango la muda mrefu ni kutoacha kujifunza, kutafuta mbinu mpya za kazi kwa ufanisi na kuwa tayari kubadilika na teknolojia na mazingira mpya ya kazi. Kuunda urithi mzuri kazini ninataka kuachia alama chanya kazini ikikuwa ni kwa mradi uliokamilika vizuri. Maandili mazuri ya kitaalam au njia nzuri ya kushirikiana na wengine. Kwa ufupi lengo langu la muda mrefu ni kujenga taaluma yenye nguvu kuwa msaada kwa wengine na kuacha athari chanya katika kazi na shirika. Kwa hivyo.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video, hasa kwa kiasi na kwa lengo la kujiburudisha na kujifunza, burudani na kupunguza msongo. Michezo ya video hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo. Ni njia nzuri ya kuondoa mawazo na kujipa raha. Kukuza fikra na uamuzi wa haraka. Michezo mingi hunifanya nifikirie kwa haraka kupanga mikakati na kufanya maamuzi chini ya muda mfupi. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida. Ushirikiano na urafiki, michezo ya mtandaoni hunipa nafasi ya kushirikiana na marafiki au watu wapya. Kujifunza kufanya kazi kama timu ni faida kubwa sana. Haina ninazozipenda, napenda michezo ya michezo adventure na strategy kuliko ile ya vurugu mingi. Michezo yenye hadithi nzuri hunivutia zaidi kiasi na nidhamu ingawa napenda michezo ya video najitahidi kucheza kwa kiasi ili hisiathiri kazi afya au majukumu mengine kwa ufupi michezo ya video kwangu ni njia ya burudani kujifunza na kushirikiana mradi tu itumuke kwa uhiano mzuri.

Timu ya mpira wa miguuninayo ipenda sana ni Manchester United. Nilianza kuipenda timu hii tangu ni kiwa bado mdogo. Asa baanda ya kuona chinsi ilivyokua ikipeleka ushindani mkubwa kwenye ligi na mashindano ya ulaya ilikua timu yenye historia ni dhamu na mapambano ya kweli handi ndakika ya mwisho. Mchezo wa kushangaza ni nao ukumbuka ni mmoja wa mchezo usiosahulika ni final ya UEFA Champions League elfu moja na mia tisa na tisini na tisa. Jinsi walivyofunga magoli mawili ndakika za mwisho ilikuwa ya kushangaza sana. Ulinifundisha kuwa usiwai kukata tamaa handi filimbi ya mwisho. Mchezaji ninaye mpenda nina mpenda sana Ronaldo wakati alipokuwa United. Nidhamu yake bidii na njia ya mafanikio ni kitu silichonivutia sana alikuwa mfano wa kujituma na kujiamini. Ninavyo njisikia timu inaposhinda. Timu yangu inaposhinda ni njihisi mwenye furaha fahari na nguvu mpya. Ni kama ushindi huu unanipa hamasa hata kwenye maisha ya kawainda. Ninasahau nani kuweko kwa msongo wa mawazo nacheka na siku inaoneka na kuwa mzuri zaidi. Kwa ufupi, timu ya Manchester United si tu kwangu ni hinsia kumbu kumbu na somo la kutokata tamaa.

Mji ambao ningependa kupendelea kutembelea duniani ni tokyo in japan napenda tokyo kwa sababu ni mchanganyiko utamanduni wa njandi na teknolojia za kisasa ni mji wa anjabu naunganisha istoria ya samurai misitu ya kijari na manjengo makubwa yenye taa nyingi na teknolojia ya kisasa kumbukumbu au kitu nilichokisikia kuhusu tokyo nilisikia kuhusu masherehe ya sakura aMbapo watu hukusanyika kuangalia maua ya cherry yanapo chanua. Pia nilisikia kuhusu mito yenye mwangaza na manduka makubwa ya teknolojia. Chambu ambalo linanivutia sana. Ningependa kuhona huko. Ningependa kutembea mitaani ya shibuya kuona madhari ya mji kutoka Tokyo Tower Au Skytree kutembea mabanda ya kihistoria na hifadhi za kijoni na kuonja chakula cha kienyeji kama sushi na rame. Pia ningependa kuona utamanduni wa njandi kwenye makumbusho na makao ya samurai. Hisia zangu ninapofikiria kuhusu safari, napofikiria kutembelea tokyo nahisi msisimuko na furaha wa kubo. Ni ndoto ya kuona tofauti ya dunia, kuchanganya historia, teknolojia, madhari ya asili na tabanume za kipeke. Pia nahisi hamani na hamasa kujaribu mambo mapya na kupata uzoefu wa kipekee. Kwa ufupi, tokyo ni mji unaonivutia kwa sababu unaunganisha, historia, maendeleo, burudani na utamanduni wa kipeke. Safari hiyo ingekuwa kumbu kumbu ya maisha na furaha isio na kifana.

Kwa kawaida ni nalala masaa saba hadi nane usiku na napendelea kudumisha mpangilio huu kwa sababu husaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Kwa nini nalala muda huu? Utaalamu wa afya unashauri kulala angalau masaa ma saba kila siku na hii ni kwa sababu mwili unahitaji kupumzika, kurekebisha seli na akili kukumbuka mafunzo ya siku. Kulala kidogo sana hufanya mtu wa jisikie uchovu, msongo na kushindwa kujielewa vizuri. Kawaida, nalianza kulala kati ya usiku wa mapema, nikijua kesho kuna kazi au masomo ya kufanya. Hii husaidia kupata uzingizi wa kina bila kuchelewa. Faida ninayopata, ninasoma na kufanya kazi kwa ufanisi, zaidi siku inayofuata, na fikiri kwa utulivu na kwa usahihi. Hali ya mwili wangu huwa nzuri, nguvu ziko za kutosha na nasongea shughuli bila haraka au uchovu. Hali ya hisia hii baada ya kulala vizuri nina jihisi nina furaha utulivu na hali ya kuandelea na shughuli za kila siku. Ni kama nipo tayari kukabiliana na changamoto zote. Kwa ufupi kulala masaa saba au nane ni kiini cha afya utulivu wa akili na ufanisi wa kila siku.

Ndiyo, ninapenda hesabu kwa sababu nijambo linalo wezesha akili kufanya kazi kwa mpangilio na kwa mantiki. Kupenda changamoto za hakili. Hesabu hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga hatua na kutatua matatizo, kuangalia tatizo ndogo na kuona suluhisho linalo nifurahisha sana. Kuwa na mantiki na utaratibu, napenda jinsi hesabu inavyo nifundisha kuwa na mpangilio na nidhamu. Kila hatua inalojiki yake na suluhisho linalo patikana ni kama ushindi mdogo kila mara. Kujifunza mambo mapya hesabu hutoa changamoto za kujua mbinu mpya fomula au nadharia. Na hii hunifanya ni ongeze ujuzi wangu na ubunifu wa kufikiri. Matumizi ya kila siku zaidi ya darasani hesabu pia ni muhimu katika maisha halisi. Kama kuhesabu bajeti kupanga muda na kuelewa takwimu hii inaongeza thamani ya kujua hesabu vizuri. Sisemi ninapa shughulikia na hesabu. Ninapo fanya hesabu, ninajihisi, nina furaha, utulivu na fahari. Kwani ni kazi inayo hitaji umakini na akili. Kwa ufupi, ninapenda hesabu kwa sababu ni changamoto yenye mantiki, yenye utulivu na yenye furaha na ya kufanikisha.

Napendelea ugali zaidi kuliko wali. Kwa nini ninapenda ugali ugali ni chakula cha hasile kilichotengenezwa kwa unga wa mahindi na maji rahisi na nikitamu ni chakula kinachonipa nguvu na kustarehe bila kuzidiwa. Kwa kawaida hupatikana kila mahali hivyo ni rahisi kukipata na kukiandaa. Namna ninavyo kula ugali, napenda kula ugali ikiwa moto na kachumbari au sukumawiki. Kwani mchanganyiko huo unipa ladha nzuri na mlo kamili. Ugali hufanya, ugali hufanya chakula kingine kionekane kiusitu kutosha. Kama nyama au mboga, faida ya ugali ni chanzo kizuri cha nishati. Inachonipa nguvu za kazi au michiezo. Chakula kinachoweza kuunganishwa na vyakula mbalimbali kama vila nyama samaki mboga au maharagwe ni rahisi kumeza na huchukuwa muda mfupi kuandaa. Nina hisia ninapokula ugali napo kula ugali najihisi mtulivu na kuridhika. Chakula kinachonipa hisia nyumbani na starehe hasa hunapo kula na familia na marafiki. Kwa ufupi ugali ni chakula nachokipenda kwa sababu nirahisi kitamu kinanipa nguvu na linanifanya nijihisi mtulivu pia ugali pia naoenda kula ugali na sukumawiki hapo kula najihisi mtu livu ugali si chakula tu kwangu bali ni starehe na nishati ya kila daily.

Ninafuata matukio ya kimataifa hasa yale yanayo husiana na historia tamaduni na maendeleo ya jamii. Napenda kujua mambo yanayo fanyika katika nchi yangu kwani husaidia kuelewa wa jamii na historia. Pia kunanifanya nijisikie sehemu ya taifa na kuelewa tangazo za serikali kuhusu mambo muhimu ya taifa. Matukio ya michezo ya kitaifa kama vile mashindano ya taifa ya riadha mpira wa miguu na michezo mingi inayoshirikisha mikoa yote. Kwa kawaida nafuata kupitia runinga. Redio mitandao ya kijamii au magazeti hii inaniwezesha kuwa na taarifa sahii na kwa wakati wake. Napofuatilia matukio ya kimataifa ninahisi furaha fahari na mshikamano na taifa langu. Pia hunipa mafunzo ya historia heshima na wajasiri na motisha ya kuchangia maendeleo ya jamii. Kufuatilia matukio ya kimataifa njia kujua kujiheshimu. Kuheshimu na kushirikiana na mataifa. Kwa hivyo.

Lugha ninayo penda kujifunza ni kijapani napenda kijapani kwa sababu ni lugha yenye umbo la kipekee maandiko maalum na tamaduni tajiri kujifunza lugha hii kuna nipa fursa ya kuelewa zaidi tamaduni za japani historia yao na jinsi watu wanavyoshirikiana kila siku kupitia kujifunza kijapani ninaweza kupanua fursa za kitaaluma na ajira hasa katika mashirika ya kimataifa teknolojia. Kuna nisaidia pia kusafiri kwa urahisi kuelewa alama menyu na mazungumzo ya kila siku. Kuna nipanua ufahamu wa tamaduni na historia ya japani kama mashirige za cherry blossoms samurai au sanaa za jadi. Njia ninayo penda kujifunza kutumia vitabu vya kufunza lugha na app za simu kusikiliza muziki wa kijapani na kuona filamu au hanim ili kuelewa maneno katika muktatha. Mazungumzo ya moja kwa moja na watu wanaozungumza kijapani hisia ninapo jifunza lugha hii ninapojifunza kijapani nahisi msisimko changamoto nzuri na furaha kila mara ninapofanikiwa kuelewa na kusema sentensi mpya pia hunisaidia kuimarisha kumbukumbu na kuelewa kitamaduni kwa ufupi kujifunza kijapani ni changamoto yenye furaha inayoleta ujuzi na kunipanua mtazamo wa dunia.